Ndiyo, mimi napenda kutembea msituni. Kwenye msitu utapata hewa nzuri inayotoka kwa miti ya aina mbali mbali. Pia, kuna ndege wa rangi tofauti tofauti wanaoruka, ruka na kuimba pia. Ni sehemu bora ya kupumzika na kuwaza au kutuliza akili.